Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli kwa pamoja, kama kula pamoja, kuangalia filamu pamoja kucheza michezo midogo pamoja. Pia tunapiga mazungumzo kuhusu kila siku yetu. Hii hunisaidia hunisaidia kuimarisha mshikamano wa familia na kunifanya nijisikie mtu mwenye furaha.